Uzoefu gani wa kazi umekufundisha zaidi? Uzoefu wa kujituma. Kujituma imenifunza mengi. Inaweza mwajiri wako anaona bidii yako na anaweza kukuongeza mshahara. Hiyo ndio uzoefu nimeuzoea kulaza wa kujituma.

Mji wangu wa kuzaliwa. Mji wangu wa kuzaliwa ni mji wa mombasa huko kuna mazuri mengi kama bahari ninayopenda kutembelewa na watalii haswa kutoka ulaya wanapenda kuja mombasa kuona bahari, samaki na vitu vingi.